Mimi napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta ni haraka na rahisi kufanya edits bila shida. Pia huwa ni convenient kuhifadhi kazi na kuishare na wengine. Hata hivyo wakati mwingine mimi huandika kwa mkono kunisaidia kukumbuka mambo vizuri.

Shughuli ninayopendezwa nayo sana ni kusikiliza muziki. Muziki hunisaidia kupumzika, kubadilisha mood na hata kuongezea motisha wakati nafanya kazi. Napenda kusikiliza aina tofauti tofauti kulingana na hali kama R&B, hip-hop au muziki wa taratibu tu.

Kwa sasa sijawahi piga kura lakini nimefikisha umri ambapo naeza piga kura. Mwaka ujao watu watakuwa wanapiga kura, nitaichukua kura na nitaeza kupiga na kufanya kile ambacho ninapaswa kufanya kulingana na constitution yetu.

Wakati wa jua kali, ninapenda kufanya shughli ambazo hazinichoshi sana. Mara nyingi hupendalea kukaa ndani au sehemu yenye kivuli nikinywa maji mingi ili nikuwe hydrated. Wakati mwingine, pia mimi hupenda kwenda mahali penye upepo au karibu na maji ili kupunguza joto. Pia napenda kuvaa nguo nyepesi na kupunguza rakati ambayo ni mzito. Kama niko nyumbani naweza kuangalia filamu, kusikiliza mziki au, kupumzika tu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue. Napenda rangi hii kwa sababu inanipea hisia ya utulivu na amani ya akili. Pia blue hunifanya nijisikie nikiwa relax na niko focus. Hasa nikiwa kazini au nikisoma. Na, na pia ni rangi ya rahisi kumatch na nguo au vitu vingine. Iwe ni kazini au wakati wa mapumziko. Kwa upande mwingine blue hunikumbusha anga na bahari, vitu vinavyonipea feeling ya uhuru.

Napenda kula ugali zaidi kuliko wali kwa sababu ugali huwa ni chakula comfort hapa Kenya na unaweza kukula na vyakula mbali mbali kama samaki, sukuma wiki au nyama pia. Napenda ugali kwa sababu nirahisi kula na inanipa nguvu na nisehemu ya utamaduni wetu. Pia mara nyingi hupendalea kushirikiana na familia au marafiki wakati wakula ugali. Jambo ambalo hulifanya chakula kuwa chafuraha zaidi.